Ndio napenda kuvaa vipuli ingawa si kila siku kwangu vipuli ni njia rahisi za kuongeza mvuto na kuonyesha mtindo binafsi bila juhudi kupo kuna siku nahisi nataka mwonekane rahisi basi nachagua vipuli vidogo visivyo na makelele hasa nikitoa kazini au kufanya shughli za kawaida lakini kuna nyakati maalum za sherehe mikutano muhimu au matembezi napenda kuvaa vipuli venye muundo na peke vya rangi inavutia Pia naamini vipuli vinaweza kuonyesha hali ya mtu. Kuna vipuli vinavyo toa mwonekano ya kiristarabu, mingine vya kisasa au vya kimitamaduni. Inacho nivutia zaidi ni jinsi vipuli vinavyoweweza kubadilisha mwonekano mzima bila kubadilisha mavazi. Kwa ujumla, kuvaa vipuli hazifanyi nijiamini zaidi ni jisikie nipo tayari kukabilana na siku.

Diyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima ni shughuli inayonipa furaha na nguvu nyingi. Wakati wa kupanda milima, najifunza kuwa mvumilivu kwa sababu sii rahisi kufia kileleni. Lakini kila hatua inafanya inafanya nijisikie karibu zaidi na lengo. Pia napenda mandhari nzuri inayo ni ji inayo njia, miti, mawingu na hewa safi. Zinafanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Kupanda milima hunisadia kuboresha afya yangu na ya mwili na akili, unipo utulivu na kunikumbusha kwa ujuhudi za subira mafanikio yanaezekana.